Ni vizuri watu kushirikiana katika timu kwa sababu mkishirikiana mtatimiza lengu lenu, mtashinda, halafu pia mtatimiza ahadi yenu, pia mtapata zawadi nyingi kwa sababu mmeshinda, pia kuna furaha, kuna uimiano, watu wanafurahiana, wanarukaruka, wanafurahia, wanachezacheza, hiyo ni hali nzuri sana.

Mimi huamka saa tatu asubuhi. So nikiamka saa tatu naendea maziwa huko nje kwa duka. Nikiendea maziwa nakuja napika chai. Nikisha pika chai nakunywa kiamsha kinywa. Nikishamaliza kunywa kiamsha kinywa naosha vyombo. Nikimaliza kuosha vyombo naosha nyumba. Nikishamaliza kuosha nyumba inamaanisha nakaakaa tu hapo. Halafu nikitaka kuenda kutembea naondoka naenda kutembea.

Mimi nikikosea huwa nakubali nimekosea so narekebisha, Nikirekebisha sirudii hilio kosa tena, so hivyo ndo mi hufanya ama najihisi vibaya kwa sababu nimekosea nikijihisi vibaya inamaanisha next time sitarudia hivyo tena, hivyo ndio mimi hujiishughulikia.